Niambie kuhusu mahali unapoishi mahali ninapoishi inapatikanakatika jiji la Nairobi. Ni mji mdogo ambao unaitwa kimbo. Ni pahali pazuri ambapo kumetulia na uzuri wake ni kuwa haina watu wengi. Kitu cha maana kilicho fanya nipende upande huu ni kuwa liko karibu na barabara. Asubuhi ninapotaka kuenda kazini ni karibu sana natoka kiasi napanda gari na naeza kufika kazini kwangu kwa haraka bila kuchoka. Uzuri mwingine ambao ulifanya nipende huu pahali ni kuwa hakuna wezi. Ni mahali ambapo kuna amani sana kila kitu mali yako iko vizuri. Imelindwa vizuri.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni kumbukumbu kuu yangu ya utotoni ni siku ambayo tuliweza kusafiri mimi mama wangu na pia baba wangu tulikuwa tunasafiri kuenda kusalimia nyanya yetu. Tulipokuwa njiani gari ambalo tulikuwa tumepanda liliweza kuharibika. Ilibidi tumetembea mguu kwa karibu kilomita tano. Ili kwa sababu hizo masiku hakukuwa na magari mingi. Ilibidi tumetembea kwa miguu hadi nikachoka. Nilijaribu kukataa kutembea lakini nililazimisha kwa kuwa hatukuwa na uwezo mwingine ama njia ingine kufika kwa nyanya. Ilibidi tumetembea karibu masaa manne.

Jee wewe ni mtu wa ubunifu naam mimi ni mtu napenda ubunifu sana. Nimeweza kubuni njia mingi kazini na pia nyumbani kwetu. Kuanza na nyumbani niliweza kubuni njia mzuri sana ya kupanda mmea wa maindi. Kutumia ubunifu huo tuliweza kuvuna maindi mingi ambayo tuliweza kuuza sokoni na tukapata pesa mingi kazini nimebuni njia moja ya kufanya kazi kwa haraka. Nimeweza kuwafunza wenzangu na wote walifuraia sana ubunifu wangu. Na wakaniambia kuwa niendelee na huo bidii ili tuweze kuwa na ubunifu mwingi.

Kipawa gani una? Mimi nina kipawa cha kukimbia. Nimekuwa mkimbiaji tangu utotoni. Hata nilipo kuwa katika shule yangu ya upili niliweza kukimbilia shule yangu adi nikaweza kuja na tunzo kadhalika. Pia nilipo kuwa chuo kikuu niliweza kukimbilia shule yangu ya karatina adi tukaweza kuwa washindi katika mchezo wa kaunti. Pia, kipawa kingine ambacho niko nacho ni kipawa cha kucheza mbira. Nimekuwa mchezaji mzuri tangu utotoni kwa sababu nilikuwa napenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Hadi wa leo, kila baada ya kazi, napenda kuenda kufanya mazoezi kwa kucheza mpira ili niweze kuwa na kipawa hicho kisinitoke.

Jee, una ndege wa kufugwa nyumbani? Naam, kwetu nyumbani tuna ndege mingi sana ya kufugwa. Kwanza, mimi mwenyewe nina kuku karibu mia. Hizi kuku, hawa kuku wangu niliweza kuwanunua wakiwa vifaranga karibu ishirini. Walipo kuwa wakubwa, waliweza kutaga na kulalia mayai. Baada ya kulalia mayai, waliweza kupata vifaranga wengine karibu sabini. Hadi kwa sasa, nina ndege aina za kuku karibu mia moja. Mara mingi napenda kula mayai yao na pia kuuza kwa duka ili niweze kupata pesa ya kununua bidhaa zingine. Pia saa zingine nikihitaji pesa naeza kuuza hawa kuku wangu sana sana jogoo sokoni ili niweze kupata pesa mzuri ya kushughulikia mahitaji yangu.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mimi ningependa kusema kuwa mandhari ambayo ni nzuri na niliweza kufurahia sana ni mandhari ya bahari. Ilikuwa mwezi uliopita mwezi wa disemba ambapo tuliweza kutembelea mji wa Mombasa ambao uko pwani Kenya. Katika bahari, bahari kuu la hindi, tuliweza kushuhudia jua likizama. Wakati huo kuna mandari mzuri sana juu ya maji, juu inapozama. Mandhari ingine ambayo niliweza kufurahia nikiwa juu ya mlima halafu niweze kutazama chini.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Kwangu ningesema kuwa napenda kunyoa na pia kuvaa ndevu. Wakati nipo kazini huwa tunahakikishiwa kuwa tunafaa kunyoa So wakati nipo kazini nahakikisha kuwa nimenyoa vizuri ili niweze kukaa msafi na mwenye nidhamu. Wakati nipo kwenye ruhusa. Iyo ndo wakati ambapo siwezi kuenda kazi tuseme niko kwa ruhusa karibu mwezi moja huwa napenda kuvaa ndevu ili inisaidie kukaa vizuri na pia kuzuia baridi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku mimi ningesema kuwa mara mingi napenda kukaa hadisa atano hii ni kwa sababu kutoka kazini na kuja sa mbili usiku kisha baada ya kufika naweza kuanda chakula changu kisha nile baada ya kula napenda kutazama habari ya usiku habari sana sana uwa sa tatu baada ya habari. Napenda sana kusoma kitabu moja ama mbili adi saa tano. Saa tano usiku nipo saa yangu ya kuingia kitandani. Napenda kuingia kitandani mapema ili niweze kuamka mapema ndio ni chipange kwa kazi zangu ya siku inayo fuata.

Je, unapenda kula samaki? Naam. Mimi ni mtu nimekuwa nikipenda kula samaki tango utotoni. Hii ni kwa sababu kwetu mashambani tunaishi karibu na mto. Na tukiwa wadogo tulipenda sana kuenda katika huo mto ili tuweze kushika samaki. Hadi wa leo huwa tunaenda kushika samaki katika huo mto. Samaki ni chakula mzuri sana kwa kuwa ina umuhimu mwingi kwa mwili. Kwanza, samaki hupa mwili nguvu ili uweze kuufanya kazi mingi. Na pia, samaki ni chakula ambacho mtu ukila, kitaweza kukushibisha na utaweza kukaa masaa karibu tatu bila kuhisi njaa.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Mimi ningependa kusema kuwa tunda langu la kupendezwa zaidi ni parachichi. Hii ni kwa sababu parachichi unaeza kuikula peke yake kama matunda. Na pia parachichi ni tunda ambalo unaweza kula na vyakula vingine kama vile mchele, sukumawiki na pia githeri. Parachichi ni matunda ambayo linaendana na chakula ya aina aina. Uzuri mwingine na umuhimu mwingine wa parachichi ni kuwa inasaidia kuulinda mwili kutoka magonjwa kadhalika. Uzuri mwingine ni kuwa parachichi mtu ukiikula utaweza kuhisi kuwa umeshiba na utaweza kukaa karibu saa bila kuhisi njaa.

Mchezaji gani wa michezo unampenda. Mimi mchezaji wa michezo ambaye nampenda zaidi ni mchezaji ambaye anaitwa Cole Palmer. Ni mchezaji wa mpira wa miguu na anachezea timu ya Chelsea. Kijana huyu mdogo hodari anatoka nji ya uingeriza. Ana miaka ishirini na saba. Kijana huyu ameweza kuchezea timu ya Chelsea kwa miaka mbili sasa. Kijana huyu alinunuliwa kutoka timu ya Manchester City miaka mbili iliopita. Katika mwezi uliopita, aliweza kufunga mabao kumi na mbili. Ana miaka chache lakini kucheza kwake, unaonyesha ana uwezo mkubwa sana wa kuwa mchezaaji mkubwa miaka inayokuja.

Unamahusiano gani na wazee wako? Mimi ningependa kusema kuwa nina mahusiano mazuri sana na waze wangu. Mara mingi, kila wikendi ama wakati nipo kwenye likizo na siendi kazini, napenda kuwatembelea wazee wangu. Wakati ninapo kuwa na wazee wangu, ninapenda sana kuzungumza nao kuhusu maadhili ya kisasa na mambo ya kitambo. Wame nifunza sana mingi kuhusu vile ninavyo stahili kukaa vile kuweza kutafuta msichana mzuri wa kuchukua ili aweze kuwa bibi yako. Wazee wangu pia wame nifunza file kuthibiti na kuweza kuishi maisha mazuri na wengine. Wali nifunza kuwa mtu ufai kutumia dawa za kulefia na ufai kukosana na wenzako.

Je umewahi kulima naam nimekuwa nikilima tangu nikiwa miaka kumi. Nyumbani kwetu ni mahali ambapo tulizaliwa na kufunzwa vile kulima na pia kupalilia. Kwetu tunapenda kulima na kupanda mahindi, maharagwe na pia mimea zingine kama vile parachichi. Kila wikendi wakati ambapo siendi kazini mimi huamka asubuhi na kuenda shambani kulima. Kwa mfano wiki uliopita, tuliweza kupanda na kupalilia maharagwe ambao tulipanda na mahindi. Tukifanya hivo, tunaipea karibu miezi mitatu ama minne na tutaweza kuvuna vizuri na kula hiyo maharagwe na pia mahindi.

Je umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Naam napenda sana kuhudhuria tamasha la muziki. Kwa mfano mwezi uliopita ulikuwa mwezi wa disemba. Tarehe ishirini na tano ilikuwa siku kuu. Niliweza kuhudhuria tamasha moja la muziki uliokuwa unafanyika katika mtaa wa ruiru. Pale tulikuwa na waimbaji kadha kama vile ringtone alikiba na pia diamond. Hawa wote waliweza kuhudhuria katika hilo tamasha na waliweza kututumbuisha sana kwa nyimbo zao. Napenda sana kuhudhuria tamasha kwa kuwa ninapokuwa pale ninahisi sana nipo starehe na ninahisi vizuri na ninaweza kuondoa uchovu wangu wa wiki.

Je! Unatumia mfumo wa usalama wa vidole. Nam, siku hizi napenda sana kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Hii ni kwa sababu wakati mwingine unapotaka kufungua simu yako au kompyuta yako mfumo wa kutumia vidole huwa raisi sana kwa kuwa ni haraka. Hii ni kwa sababu unaweza tu kugusisha kidole chako moja na unaweza kufungua simu kwa haraka. Hii imeshinda mfumo wakutumia nambari au maneno. Ya nambari na maneno ukua ngumu na sa zingine unaweza kusahau. Uzuri kubwa mfumo huu wa vidole nikuwa haufai kukumbuka kitu chochote. Ni vidole yako tu mwenyewe unaweza kugusisha tarakilishi yako au simu yako na hivyo utaweza kuifungua.

Unacheza na nani mara nyingi. Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu ambao tunaishi wote karibu. Nina majirani ambao ni marafiki zangu karibu kumi. Tunapo kuwa na wakati wote ambao hatuendi kazini tunapenda kupatana kiwanjani ili tuweze kucheza mpira wetu wa miguu. Kila wikendi hususan jumamosi na jumapili wakati tumetoka kanisani jumapili tunapatana iwanjani ili tuweze kuwa na mashindano. Kila wikendi tuna mashindano na timu inayoshinda wanaweza kujishindia pesa ya shilingi elfu moja. Tumefanya hivo kwa karibu wiki miezi miwili sasa na tunaendelea hivo ili tuweze kucheza kila siku.

Je unapenda kupika? Mimi binafsi ningependa kusema kuwa sipendi kupika. Kupika kwangu sana sana inakuanga kazi ya bibi wangu. Hii ni kwa sababu sina ubunifu na sijui kupika aina mingi ya chakula. Chakula kimoja ambacho ningesema ninajua tu kupika ni ugali. Hii ni kwa sababu haihitaji utaratibu wowote ama kuongezwa kitu chochote. Vyakula kama vile nyama, pilau na nyama huwa na shidwa kutengeneza kwa kuwa inataka umaarifa ya mtu ambaye ameweza kuzoea na kuifanya kwa muda mrefu.

Mchezo gani ungependa kujaribu. Kwangu nitasema kuwa mchezo ambao natamani sana kujaribu ni mchezo wa kushindana kuendesha gari. Ilhali sio mingi sana huku njini yetu kenya ningependa sana kujaribu mchezo huo. Kuna rafiki moja wangu ambaye amejifunza mchezo huo na ameniambia kuwa atahakikisha kuwa nitashindana na yeye siku moja. Kitu ambalo napanga saizi ni kuweza kujiunga na shule kwa miezi miwili ili niweze kujifunza kuendesha hayo magari ya kushindana. Mchezo huo hunifurahisha sana. Lakini sa zingine naiona kama ni mchezo hatari.

Mboga gani unazo penda kula? Kwangu nitasema kuwa napenda kula mboga ya sukumawiki hii ni kwa sababu sukuma wiki ikona ladha fulani ninayoipenda sana. Hususan ikichanganywa na nyama. Mara mbili kwa wiki kila jioni napenda kupika nyama na kuongeza sukuma wiki. Uzuri mwingine wa mboga hii ya sukumawiki ni kuwa inakinga mwili kutoka magonjwa kadhaa. Mboga ingine ambayo napenda kula ni kabeji. Kabeji sana sana napenda kula wakati nimepika mchele. Kabeji ina ladha mzuri sana kwanza ikiongezwa pilipili na royco ya kutosha.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Mimi binafsi ningesema kuwa nafua nguo mara moja kwa wiki. Sana sana, mimi hupenda kufua kila wikendi kwa sababu nina wakati mwingi wa kufanya hiyo kazi. Lakini sa zingine kuna sa zingine napata kuwa nguo yangu imeja na sina ya kuvaa kuenda kazi ni apo na lazimisho kuweza kufua katikati ya wiki bila kuwa na sababu nyingina. Mara nyingi, napenda kufua jumamosi ili jumapili niweze kuanya na kuzipanga ziwe tayari kuvaliwa jumatatu. Nikifanya hivo, unisaidia sana kuwakikisha kuwa nina nguo ya kuvaa kutoka jumatatu adi ijuma.